Ninapenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo, yenye chakula safi na kitamu. Mara nyingi hupenda migahawa inayotoa vyakula vya asili na huduma nzuri. Kwani inafanya mlo kuwa na furaha na wa kukumbukwa.